Napanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na kuandaa ratiba ya kila siku au ya wiki kulingana na vipa umbele. Kazi muhimu na zenye muda mfupi wa kukamilika huzingatiwa kwanza ili kuepuka kuchelewa. Pia hugawanya kazi kubwa katika sahemu ndogondogo ili iwe rahisi kuzitekeleza kwa ufanisi. Mara kwa mara, hukagua maendeleo ya kazi na kurekebisha mpango unapobidi ili kuhakikisha malengo yote yanatimizwa kwa wakati.

Kila siku hujitahidi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, kukimbia umbali mfupi au kufanya mazoezi ya mwili kama push-ups na stretching nyumbani. Mazoezi haya hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu na umakini katika kazi zangu za kila siku. Pia huweka ratiba maalum ya muda wa mazoezi ili yawe sehemu ya kawaida ya maisha yangu.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa ufanisi ili kukamilisha kazi zangu zote zilizo pangwa na pia kujifunza kitu kipya. Pia ningependa kushirikiana na wengine kwa njia chanya, kusaidiana pale panapo hitajika na kuendelea kudumisha mtazamo mzuri na motisha. Kwa kufanya hivyo, siku ya leo inaweza kuwa enye tija, enye furaha na enye mafanikio madogo madogo yanayo jenga kuelekea malengo makubwa.

Asubui hii nilianza na kuamuka mapema, kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kutembea, kisha nikapanga ratiba yangu ya siku. Baada ya hapo nilikula kiamsha kinywa kilicho na afya kama mayai na mkate wa ngano pamoja na chai. Baadae nilikamilisha baadhi ya kazi ndogondogo za ofisini na kuchunguza barua pepe muhimu. Hatimaye, nilichukua mda mfupi wa kutulia na kufikiria malengo yangu ya siku ili kuanza ya ari na umakini.

Nimezaliwa na kukulia katika mji wenye historia tajiri na tamaduni nyingi ambapo mitaa yake ni safi na ina vivutio kama soko yenye rangi na sherehe za kienyeji zinazo shirikisha wakazi wote. Nilipokuwa mtoto nilifurahia kucheza kwenye viwanja vya jirani na kushiriki katika sherehe za kitamaduni, jambo lilonifanya nijisikie sehemu yangu ya kipekee katika jami. Mji wangu ni maalum kwa sababu unachanganya maendelea ya kisasa na hifadhi ya mila na desturi na una watu wakarimu na mshikamano thabiti. Ningeweza kurudi pale kila wakati hasa wakati wa mapumziko ili kukumbuka utoto wangu na furaha ya kushirikiana na jirani zaangu.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi, lakini hususani pale niliposhirikiano na wenzangu kwenye miradi ya kikundi na michezo ya shule. Nilifurahia mashindano ya masomo na michezo kushirikiano na marafiki na pia kupata pongezi kutoka kwa walimu kwa juhudi zangu. Kumbukumbu hizi zimenifundisha umuhimu wa ushirikiano nidhamu na furaha ya kujifunza na bado hunipa motisha hata sasa katika maisha yangu ya kila siku.

Naam nawafahamu majirani zangu vizuri. Tunaosalimiana mara kwa mara na kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii kama mikutano na kusaidiana pale panapohitajika. Uhisiana mzuri na majirani, hunifanya nijiskie salama na sehemu ya jamii, jambo ambalo ni muhimu kwa maisha ya kila siku, yenye amani na mshikamano.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mandhari nzuri kama vile bustani, fukwe au sehemu zenye miti mingi. Kutembea katika maeneo haya hunipa nafasi ya kupumzisha mawazo, kufurahia mazingira ya asili na kujisikia huru. Pia hunisaidia kuboresha afya yangu ya mwili na akili hasa ninapokuwa mbali na kelele za mjini.

Mboga ninazopenda kula ni kama vile mchicha, sukumawiki, kabeji na karoti. Mboga hizi ni tamu na zenye viritubisho muhimu vinavyosaidia kuimarisha afya ya mwili. Pia ni rahisi kupatikana na vinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Jambo linalolifanya nizifurahie mara kwa mara katika milo yangu ya kila siku.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa Kiswahili kutoka shule ya msingi, alikuwa mwalimu mwenye bidii na mwenye upendo kwa wanafunzi na alitufundisha kwa uvumilivu na kueleza masomo kwa njia rahisi kueleweka. Kupitia yeye nilijifunza kupenda somo la Kiswahili na umuhimu wa kusoma kwa bidii, jambo linalonisaidia sana katika masomo yangu baadaye.

Usiku kabla ya kulala, napenda kumaliza shughuli zangu zote za siku na kujipumzisha. Mara nyingi huoga, kusali au kutafakari kidogo, kisha husoma kitabu au kuangalia simu kwa muda mfupi. Baada ya hapo, hujitayarisha kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu kwa siku inayofuata.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti na kusaidia kazi kufanyika kwa ufanisi zaidi. Kufanya kazi katika timu unipata nafasi y kujifunza kutoka kw wengine kushirikiana na kutatua changamoto kwa pamoja. Pia huimarisha mahusiano ya kijamii na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kundi lenye lengo moja. Hata hivyo, wakati mwingine naweza kufanya kazi peke, pale ninapo hitaji umakini mkubwa. Lakini kwa ujumla napendelea kufanya kazi na wengine.

Napenda kupiga picha kwa sababu hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu za matukio muhimu na maandhari nzuri. Kupitia kupigaji picha naweza kuelezea hisia na kuona uzuri wa mazingira kwa mtazamo tofauti. Pia ni njia nzuri ya ubunifu na kupumzisha mawazo hasa ninapokuwa katika maeneo ya asili au nikiwa na marafiki na familia.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu. Rangi hii inanipa hisia za utulivu na amani. Na inanifanya nijisikie vizuri kila ninapoiangalia. Buluu inanikumbusha mawingu angani na maji ya bahari ambavyo ni vitu vinavyo nifurahisha na kunipa nafasi ya kutafakari. Kitu chochote chenye rangi ya bulu kama vile mavazi, vitu vya nyumbani au mazingira ya asili hunifanya nihisi kuwa na furaha na msukumo wa kufanya mambo vizuri. Rangi hii mara nyingi huonekana kwenye samahani mawingu na maji hasa sehemu za bahari na mito ambapo najidikia karibu na asili na utulivu.